Nashirikiana na jamii yangu katika vilengo ama kategoria mbali mbali, mojawao ikiwamo siasa sanaa, sarakasi, waalimu na uendelezaji wa jamii. Naangalia katika hizi kategoria kwa mfano katika waalimu nina wizara ambao naweza kufundisha watoto katika jamii kuweza kupata zile skills ama vipaji mbali mbali wanazohitaji kuishi na kuendelea katika jamii katika uwanja wa sanaa nafanya michezo ya uigizaji na sanaa ya kitamaduni na katika siasa naweza kushirikiana na wenzangu kujumuika katika mambo mbalibali yanayotuhusu na yanayo influenciwa ama yanayo fuata mkondo wa siasa.